Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni kumaliza masomo yangu kwa sababu lilikuwa hatua kubwa ilio nifungulia milango mingi ya maisha Kipindi cha masomo kilinifundisha nidhamu, uvumilivu na kujitekemea pamoja na kunipa maarifa na ujuzi ninao utumia hadi leo kufanikiwa kumaliza masomo kulinipa imani ya kujikubali na kujiamini kuwa na uwezo ya kufikia malengo yangu Tukio hili lilikuwa muhimu kwa familia yangu kwani walikuwa msaada mkubwa katika safari yangu ya elimu furaha niliohisi siku hiyo ilinipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kueka malengo mapya maishani.